Mimi napenda sana kukaa mahali ambapo kuna joto kwa sababu baridi inaeza kupa magonjwa kama kama vile kifua kikuu kwa hivo joto ndipo ambapo ninapopendelea kukaa mahali kuna joto.

Msimu wa mwaka ambao ninaupenda zaidi ni msimu wa Krismasi ambapo watu huweza kusherehekea na kukutana na familia zao kutembea pia. Huu ndio msimu ambao unaweza kupatana na wenzako, mnasherehekea, unajuliana jinsi mwaka ulivyokuwa. Kwa hivyo msimu ambao ninaupenda sana, maishani mwangu ni msimu wakrismasi. Huo msimu unabai nguo mpya, unajihisi tu mzima. Kwasababu umeona familia yako, unakula vyakula vingi kwa wingi. Huwa ni siku tu maalum na yenye tabasamu nyingi.

Mimi napenda kufanya kazi sana sana. Mimi napenda kufanya kazi na wenzangu na wingine kwa sababu unapofanya na wingine hua mnaweza kuzungumza na kutoa jibu mwafaka. La swali hilo ama kutatua jukumu ambalo linaloakumba kwa haraka kuliko unapofanya pekee yako unaweza jua unaweza kuwa kuna mali kwingine uelewi kuna fanywa vipi kazini. Kwa hivyo unapokuwa na wenzako unaweza kuzungumza na wao hujui jinsi. Jinsi vitu mingi vina viofanywa na pia ukifanya na wengine, kuna tabasamu, huwezi boeka.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kukukua mtu mnyenyekevu katika kila jambo walifanyalo na kujifunza kufuata muda au kuambatanisha na muda ili kuweza kumaliza ratiba yako uliyoipangia kwa siku.

Nguo ambazo ninazopenda sana kuvaa ni nguo za kirasmi mimi hupenda sana kuvaa nguo za kirasmi hasa wakati ambapo ninapoenda shule huonyesha huonyesha heshima nyingi wakati unapotembea na pia hukupa kiwango kiwango fulani katika maisha.

Tabia ambayo ninayoipenda kwa wengine, napenda watu ambao awana kejeli kwa wenzao, napenda mtu ambaye anaishi kwa furaha kwa sababu ana tabasamu tu kwa sababu aya maisha ni mafupi, ayamashani mafupi kwa hivyo. Napenda sana mtu ambaye anayetabasamu, ana unyenyekevu, na pia eshima zake mtu ambaye anayejieshimu, anayejikubali jinzi alivyo, anayewapongeza wengine, mtu ambaye anaongelesha wengine jinzi ifaavyo, sipendi mtu ambaye anakejeli kwa wenzake.

Wazee wangu mahusiano ambayo ninayo nao ni mahusiano ya kijamii kwa mfano. Mimi hupenda sana kuwasaidia jamii kwa mambo ambayo yanayokumba jamii. Tuseme kwa mfano kama kuna tatizo mimi huwa nahusiana na wao. Kwa hivyo uhusiano wangu na wazee ni uhusiano ambao ni mzuri sana na wa kupendeza.

Laa mimi sipendi sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu wakati mwingine unaponunua vitu mtandaoni havikui vitu ambavyo unavyo vitaka ama kitu ambacho ulichokitaka wakati ulipokiona mtandaoni. Kwa hivyo mimi hupendelea sana kuenda na kujinyakulia kitu ambacho kimenipendeza. heri, nitafute namba kutoka mtandaoni, nizungumze na huyo mtu ambaye, nataka aniuzie hichokitu, halafu, nijue jinsi, nitakavyoenda, nikitazame, nikikague vizuri, na nikilete, na nikinumue.

Jambo ambalo nilipenda sana kufanya wakati ambapo nilikuwa mtoto ni kucheza sana na wenzangu. Mimi ni mtu ambaye aliyependa sana kucheza. Na pia jambo lingine ambalo nilipenda sana kufanya utotoni mwangu ni kuenda kuogelea baharini na watoto wenzangu na pia kufanya vitu vinayofanya utoto wetu uweze tukakumbuka na pia kufurahi.

Kumbukumbu ambayo ninayo nzuri sana ya shule ni wakati ambapo tulipokuwa tunafanya mitihani yetu na kufanya vizuri katika mitihani yetu kufaulu. Katika mitihani yetu tulioifanya, tulioifanya baada ya kila muda ambapo tumemaliza kusoma, tuliweza kupelekwa kutembea, kuona wanyama pori, na pia kuogelea, kujibamba, kujiburudisha, hilo ndio kumbukumbu nzuri ambalo nililopenda sana wakati ambapo nilipokuwa shuleni.

Kitu ambacho ni ninapokula sana mara nyingi asubuhi ni uji, uji ninaupenda sana kwa hivyo uji mimi ndiyo ambayo ninaukunywa sana wakati ambapo wakati ambapo ninapo rauka naweza kutayarisha uji wangu kwa hivyo mimi chakula ambacho ninacho kila asubuhi mara nyingi ni uji.

Ninajihisi vizuri kuhusu tathmini ya kazi kwa sababu tathmini ya kazi hunisaidia sana kuelewa katika maeneo ambayo nisiyoyaelewa na kufanya kazi yangu iwe rahisi wakati ambapo ninapoifanya.